Ninapenda kula mboga za majani hasa kama vile sukuma wiki, mchicha, spinachi na kunde. Mboga hizi zinavutia kwa sababu nizenyelishe bora, zinajaza mwili nguvu na huchangia afya njema kwa kuzuhia matatizo ya kiafya kama vile kisukari, shinikizo, la damu, zaidi na hayo. Mboga za majani hutoa vitamini na madini muhimu yanayo itajika kwa ukuwaji wa mwili na akili. Aidha napenda mboga za mizizi kama vile karoti, vyazi vitamu na zinginezo. Mboga hizi hutoa nishati ya kudumu kwa mwili na zinapendeza kutokana na ladha zao tamu na rangi za kuvutia. Kula mboga za mzizi pia huchangia kudumisha afya ya macho, ngozi na mfumo wa mmengenyo wa chakula. Zaidi ya yote, ninapenda mboga zinazo pikwa kwa njia yenye afya kama vile kuchemsha, kukaanga kwa mafuta kidogo, au kukaika. Kupika mboga kwa njia hizi, husaidia kudumisha virutubisho vyake na kuhakikisha ladha yake inabaki halisi. Kwa ujumla, ninapendelea mboga ambazo nizenye lishe rangi nzuri na ladha nzuri kwani zinachangia afya bora, nguvu za mwili na ustawi wa maisha ya kila siku. Mboga hizi si chakula tu, bali nisehemu ya nidhamu yalishe ya maisha yenye afya.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni novemba kwa sababu ni mwezi wa kipekee kwangu wa kihisia na wa furaha. Kwanza, novemba ni mwezi wangu wa kuzaliwa, jambo linalonifanya nijisikie maalumu na kupewa shukrani kwa maisha niliopata. Kila mwaka, mwezi huu unaleta furaha, sherehe na nafasi ya kusherehekea pamoja na familia na marafiki. Ni mwezi unaonipa motisha ya kipekee na kunifanya nijisikie kuthaminiwa. Zaidi ya hayo, novemba ni mwezi ambao nilipata mchumba wangu. Jambo linaloongeza thamani na furaha katika mwezi huo. Tukio hili linafanya novemba kuwa mwezi wa kumbukumbu za furaha, upendo na mshikamano binafsi. Kwa sababu ya tukio hili la kihisia, mwezi huu ni wa kipekee zaidi kuliko mwezi mingine yote katika mwaka. Kwa ujumla, novemba ni mwezi ninaoupenda zaidi kwa sababu unanihusisha na maisha yangu binafsi sherehe za kuzaliwa na mwanzo wa uhusiano muhimu. Mwezi huu huchangia furaha kumbukumbu nzuri na hisia za shukrani, jambo linanifanya niwe na motisha ya kipekee kila mwaka.

Mchezo ningependa kujaribu ni kuruka kwa parachuti ambayo ni kuruka juu ya anga kisha kushuka kwa parachuti. Ninavutiwa na mchezo huu kwa sababu ni wa kipekee wenye shauku na changamoto. Kupitia kuruka kwa parachuti ningeweza kuona manthari kutoka juu ya anga na kujihusisha na hisia za uhuru wa kipekee. Jambo linalo ongeza furaha na msukumu wa kiakili aidha mchezo huu unafundisha uvumilivu nidhamu na kuzingatia usalama. Kwani inahitaji kuzingatia maagizo na kujiandaa vizuri kabla ya kuruka. Ningependa kujaribu kuruka kwa parachuti kwa sababu ni mchezo wa kipekee. Unaonipa changamoto na furaha huku ukinipeleka hisia zisizo za kawaida za uhuru na mshikamano binafsi na dunia inayonizunguka.

Sherehe ninayopendezwa zaidi ni harusi. Ninavutiwa sana na harusi kwa sababu ni sherehe ya furaha, mshikamano wa familia na marafiki na ni tukio la kipekee linalo sherehekea upendo kati ya watu wawili. Sherehe hii huchanganya furaha, ngoma, nyimbo, vinywaji na viakula vizuri. Jambo linalo ongeza hali ya furaha kwa kila aliye hudhuria aidha, harusi ni sherehe inayo jumuisha maadili na mila. Kwani hufundisha mshikamano wa kijamii, heshima kwa wazee na umuhimu wa familia. Kupitia sherehe ya harusi, mtu hupata nafasi ya kushiriki furaha ya wengine na kujifunza umuhimu wa mshikamano na mshikamo wa kijamii. Kwa ujumla, sherehe ninayopendezwa zaidi ni harusi kwa sababu ni tukio la furaha, mshikamano wa kijami na kumbukumbu ya maisha ya kipekee. Sherehe hii huchangia hisia za furaha na mshikamano binafsi na wengine jambo linalo ongeza thamani ya maisha yangu ya kijamii.

Ninapendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Sababu ya upendeleo huu ni kwamba mwanga wa kati ni nafasi nzuri ya kuona vizuri bila kuchosha macho. Mwanga mkali mara nyingi huchosha macho na unaweza kusababisha uchovu, kizunguzungu au hata kuumiza macho pale unapofanya kazi au kusoma kwa muda mrefu. Aidha, mwanga wa kati hufanya mazingira kuwa ya kupendeza na yenye usawa, jambo linaloongeza utulivu wa akili na huruma kwa kazi ninayofanya. Kwa mfano, pale ninapokuwa nikisoma au kufanya kazi ya kompyuta, mwanga wa kati hunisaidia kuona vizuri bila kuumiza macho au kuongeza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, ninapendelea mwanga wa kati kwa sababu ni rafiki wa macho hufanya kazi yangu kuwa za urahisi na unajenga mazingira ya utulivu na ufanisi wa kazi. Mwanga huu huchangia afya bora ya macho na hali nzuri ya akili wakati wa shughuli zangu za kila siku.

Ninatoa sadaka na michango kadiri ya uwezo wangu. Ninaamini kuwa kutoa ni sehemu muhimu ya maisha ya kiimani na kijamii. Kwani kunasaidia kuwainua wahitaji na kuimarisha mshikamano katika jamii. Kupitia sadaka na michango, ninashiriki katika kusaidia watu wenye uhitaji, kusaidia shuguli za kidini na kuchangia maendeleo ya kijamii kwa ujumla. Pia, kutoa sadaka hunifundisha unyoofu, shukrani na uwajibikaji. Kwani hutambua kuwa nilichonacho ni baraka inayopaswa kushirikishwa na wengine. Pia hunipa amani ya moyo na furaha ya ndani nikijua kuwa nimechangia kwa njia chanya katika maisha ya wengine. Kwa hivyo, ninatoa sadaka pamoja na michango kwa hiari kwa sababu ninaamini kuwa kutoa ni baraka na ni njia ya kudumisha madili mema ya kijamii na kiroho. Kwa hivyo, mimi hutoa sadaka pamoja na michango kwa sababu ni njia moja wapo ya kuwasaidia wengine walio na hitaji.

Mfanyabiashara ninayempenda na ninayemwona bora zaidi ni strive masijiwa mfanyabiashara mashuhuri kutoka Afrika ambaye ni mwanzilishi wa kampuni ya mawasiliano ya Econet Wireless. Ninampenda mfanyabiashara huyu kwa sababu ya maono yake makubwa. Uvumilivu wake katika biashara na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya Afrika. Hasa katika sekta ya mawasiliano, elimu na misaada ya kijami. Kitu cha ajabu ninachokumbuka kuhusu strive masihiwa ni jinsi alivyopambana kwa muda mrefu sana kisheria na kimaamuzi. Ili kuanzisha kampuni yake ya mawasiliano. Licha ya vikwazo vingi kutoka kwa serikaili na taasisi mbalimbali, hakukata tamaa, hata alipokumbana na wao na kushindwa mara kwa mara, bali aliendelea kusimama imara hadi alipofanikiwa. Uvumilivu wake unaonyesha kuwa mafanikio, uhitaji subira, imani, na bidii ya hali ya juu. Kutoka kwake, ninajifunza kutokata tamaa, kuwa na maono ya mbali, na kutumia mafanikio kusaidia jamii. Anaamini kuwa biashara si kwa ajili ya faida pekee, bali pia ni chombo cha kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu. Kupitia taasisi zake za misaada amesaidia vijana wengi kupata elimu na fursa za maisha bora. Ninahisi mwenye furaha na heshima kubwa kuhusu jinsi anavyofanya biashara. Anaendesha biashara zake kwa uadilifu, uwajibikaji na maadili mema huku akizingatia maendeleo ya jamii. Mtazamo wake unanithibitishia kuwa mfanyabiashara bora ni yule anayejenga siyo mali tu bali pia watu wa jamii kwa ujumla. Kwa hivyo, Strive Masijiwa ni mfano bora wa mfanyabiashara wa kuigwa kwani anachanganya mafanikio ya kibiashara maadili mema na moyo wa kusaidia wengine.